Kifaa ambacho siezi kuishi bila ni simu, siku hizi simu ikona mambo mengi, inaeza kusaidia kuachieve vitu vingi. Kwa mfano simu inaeza kufunza mambo mengi, unapuongia YouTube kuona video, pale TikTok, pia kuna wale ambao wanajifunza mengi kutoka kwenye mtandao huo. Simu pia ni natumia kufanya transactions za pesa, so kwa hivyo siezi ishi bila simu. Simu yangu imejaa mambo mengi kila wakati natembea nayo naiangalia baada ya dakika mbili tatu naitoa mfukoni naiangalia kwa sababu imejaa mambo mengi sana ambayo nahitaji kutumia kila siku.

Sasa kuna vyakula viwili ambavyo napenda sana. Chakula cha kwanza ni viazi, ambazo viazi nivyosatail sana. Unaweza pika nayo vibanzi, upike yaani uchemshe tu viazi kama unataka kuchemsha. Unaweza pia imix na vyakula vingine kama mchele. Ili uweze kupata mchanganyiko maluum ambao ni mtamu zaidi. Chakula cha pili ninapenda sana ni samaki. Samaki analadha tamu sana naunaweza mkula vizuri kwa ugali au mchele wali.

Mimi napenda kunywa chai ila si kahawa. Na chai hapa nyumbani kwetu huwa tunaipika mara kama mbili au tatu kwa siku. Tunatumia maziwa, maji, tunatumia majani na sukari. Taratibu ya kutayarisha ni kwamba tunaeka maji kwanza yanachemka. Ikishachemka tunaeka maziwa, kisha tunaeka majani na tunakoroga vizuri, vizuri. Tukishakoroga tunaongeza sukari. Tunangoja mpaka ichemke hadi ikuwe ni kama inataka kumwagika, kutoka kwenye sufuria. Hapo ndipo tunaianua kutoka kwenye moto na kueka kwenye thermos ambapo tunaikunywa tukiburudika kwa nyumba tukiwa na mamangu.

Mimi ni napotembea ni kiona watu wengine wakipitia matatizo mingi ya sabubu ya uchumi. Uwa nasikia vibaya sana. Uwa natamani sana ingekuwa uwezo ya ni niwe na tajiri mkubwa zaidi. Niwe na pesa nyingi ya ni ya kueze kusaidia kila mtu ambaya ako na tatizo. Awa ambaye ana chakula chasiku, ambaya ana mavazi, ambaye ana utabibu wa siku wana itaji. Naomba mungu yani niwe na utajiri siku zijazo. Ili niweze kusaidia wenzangu wanao pitia mambo mengi.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

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani, nikisoma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, atujamona kwa muda. Hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate. Nathani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia, tumekuwa na kazi nyingi, nitawaza mpango mzuri, turithike wote.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa, tutaitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data, ni kazi niliozoea, lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa, ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiiano yanakua magumu, ninaitaji kuwa wazi zaidi, nizisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.